Unapo furaha kuwa nyumbani, unafanya nini? Nikiwa na furaha nyumbani napumzika, natazama filamu, nasikiliza muziki, napika chakula kinacho nipendeza, na hutumia muda na familia au kujitunza mwenyewe kama vile kwenda kuona cinema na kupika uji.